Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninao ikumbuka ni wakati nilipo kuwa nikicheza na marafiki zangu jioni baada ya shule. Tulicheza michezo kama kuruka kamba na mipira karibu na nyumbani. Wakati huo nilikuwa pamoja na marafiki zangu wakaribu na ndugu zangu. Kumbu kumbu hii ni maalumu kwa sababu ilikuwa kipindi cha furaha bila wasiwasi mwingi na kilicho jaa vicheko. Ninapo kumbuka mambo hayo nahisi furaha na amani moyoni na hunikumbusha umuhimu wa urafiki na kufurahia maisha kwa urahisi.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Napenda embe kwa sababu ni tamu lina harufu nzuri na linapatikana kwa wingi wakati wa msimu. Embe pia lina virutubisho muhimu kama vitamin A na C ambavyo usaidia kuimarisha afya ya mwili. Linaweza kuliwa likiwa mbichi, limeiva au kutengenezwa juisi. Kila ninapokula embe ninajisikia furaha na nguvu zaidi. Kwa kweli, embe ni tunda linalo nifanya nifuraie sana kula matunda kila siku.

Ndiyo ninavaa miwani. Navaa miwani kwa sababu inanisaidia kuona vizuri hasa nikisoma au nikitumia simu na kompyuta. Kabla ya kuvaa miwani nilikuwa napata maumivu ya macho na kichwa lakini sasa hali imeimerika sana. Mbali na kusaidia macho, miwani pia inanifanya nijiamini zaidi. Kwangu, kuvaa miwani si udhaifu bali ni njia ya kujitunza na kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Kwa kawaida, ninakunywa takriban glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Ninaakikisha nakunyo maji mara kwa mara ilikuweka mwili wangu wenye afya na nguvu. Maji unisaidia kumengenya chakula vizuri, kuthibiti joto la mwili na kuepuka uchovu. Pia unisaidia kubaki makini katika kazi na masomo yangu. Kwangu, kunywa majia kutosha ni tabia nzuri na muhimu kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda muziki wajadi. Muziki wa jadi una ujumbe mzito, unaoeleza historia, tamaduni na maandili ya jamii. Unanifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi yangu na kuwaheshimu wazee wetu. Pia, ala za jadi na midundo yake huniletea utulivu na furaha. Kwangu, kusikiliza muziki wa jadi si tu burudani mbali ni jia ya kujifunza na kuthamini urithi wetu wa kitamaduni.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Chai hunipa nguvu ya kuanza siku na hunisaidia kuwa makini katika kazi na masomo yangu. Pia hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye hamasa. Ninapenda chai ikiwa moto hasa wakati wa asubuhi baridi. Kwangu, kunywa chai asubuhi ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Leo hali ya hewa ni mawingu kidogo, na jua linalochomoza mara kwa mara. Joto ni la wastani si kali sana wala baridi kupita kiasi jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye raha. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi, lakini pia nina jaketi jebamba kwa tahadhari. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa utulivu na nguvu ya kufanya shughuli zangu. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutoka nje, kutembea kidogo au kufanya kazi zangu bila usumbufu.

Mboga ninazopenda kula ni sukuma wiki, kabeji na spinachi. Napenda sukuma wiki kwa sababu ni rahisi kupika na ina virutubisho vingi vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu. Kabeji hunivutia kwa ladha yake laini hasa inapopikwa vizuri au kuchanganywa na karoti. Spinachi pia ni nzuri kwa afya hasa kwa kuongeza damu mwilini. Mboga hizi hunifanya nijisikie mwenye afya njema na hunisaidia kudumisha maisha bora. Ndiyo maana napenda kula mboga mara kwa mara.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Not the End of the World, Cha Hannah Richi. Ninakipenda kwa sababu kinanipa matumaini na kunisaidia kuelewa changamoto za dunia kwa mtazamo chanya. Hiki ni kitabu cha utafiti, kinachozungumzia mazingira na jinsi sayansi inavyoweza kutusaidia kuboresha maisha. Mhusika ninayempenda zaidi ni mwandishi mwenyewe kwa sababu anawasilisha hoja kwa uwazi na ukweli. Nilipendekezwa kitabu hiki na rafiki, anayependa maswala ya mazingira. Ndiyo, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwa sababu anaandika kwa njia inayoelimisha na kuvutia.